Wazo zuri ambao ninalo siku ya leo ni wazo la shukurani manake kuona siku ingine mpya kwanza ni jambo la baraka sana pia kuwa uhai na kuwa na miaka ambayo nilio nayo ni jambo la kushukuru Mungu. Kwa hivyo wazo ambalo ninalo siku ya leo ni lile la kutoa shukrani kwa kila jambo nzuri ambalo nimenitendekea maishani kufikia hapa.

Tapia ambayo inanichukiza kwa watu nitambia ya watu ambayo kila saa huwa wanasema uongo. Mtu ambaye anasema uongo ni mtu ambaye hawezi dhamaniwa, ni mtu ambaye hawezi tegemiwa, ni mtu ambayo hua sana sana sifurahishinae. Kila wakati mimi hupenda mtu ambayo anasema ukweli siku zote.

Kwa kawaida huwa siendi maktabani lakini wakati nilipokuwa nikisoma sana sana katika chuo kikuu nilikuwa naenda kwenye maktaba angalau mara mbili kwa wiki ni sana sana iwapo kuna kazi ya ziada ambayo nilikuwa nimepewa darasani na nimeenda kumaliza pia wakati wa mtihani nilikuwa naenda maktabani ili niweze kuwa na wakati wa kusoma.

Napenda kununua vitu katika duka la jumla lakini pia inaligana ni aina vitu ambazo nataka kununua kuna zile ambazo nitazinunua kwa soko. Kama vile vitungu, nyanya, kabeji na pia kuna zile ambazo nitanunua kwa duka la jumla kama vile ya unga, sabuni, sukari na hata mcheli.

Apana kuangalia nyota sijambo ambalo niliwai nikafikiria kukanakufikiria ya kwamba ni jambo naweza kulifanya sana sana badala kuangalia nyota mimi huweza upenda kujihuzisha na mambo mengine kama vile kutizama ndege na pia kutembelea mbuga za wanyama kutazama wanyama.

Rangi ambayo inanipendeza ni rangi nyeupe na pia rangi nyekundu. Rangi nyeupe huwa inanipendeza sana sana wakati imepakwa katika nyuta za nyumba. Nguo nyekundu samahani rangi nyekundu pia nao naipendelea sana wakati iko ndani ya mavazi. Mavazi mekundu ni mavazi ambayo mimi kwa maoni yangu huwa naona inavutia sana.

Kati ya kuchora na kupaka rangi, mimi hutamani ama napenda kuchora wakati wote. Kuchora ni moja wapo ya njia ambayo mimi huweza kuitumia wakati sina kazi ya kufanya na nigependa kutumia wakati nilio nao kwa njia inayofaa. Pia ni jambo ambalo huweza kutuliza mawazo.

Wakati nakaa hadi saa siku inalingana sana sana na wakati ambapo nimemaliza kazi yangu ya siku. Wakati mwingine najipata namaliza kazi ya usiku saa nne ya usiku na inabidi sasa nilale ama nikae hadi saa sita ya usiku. Wakati mwingine ninamaliza kazi yangu ifikapo saa kumi na moja jioni na inamaanisha ya kwamba, sitakaa sa nitakaa hadi saa tatu ya usiku kabla sijalala.

Mahali napenda kutembea sana sana ni mbuga za wanyama. Indiwe kuweza kujiangalilia wanyama. Pia napenda kutembea katika ufuo wa bahari. Pale ufuo wa bahari ni moja po ya jia ambazo. Huwa inatuliza moyo na pia inatuliza mawazo. Huwa napata majimengi kama kitu ambacho. Napenda kutizama kwa mda. Pia upepo ambao ukopale, unaotoka bahari ni upepo ambao unaridhisha moyo wangu.

Kila ninapoamka asubuhi, jambo la kwanza ni kuomba na kushukuru kwa wakati uliopita. Jambo la pili ni kuingia jikoni kutayarisha chakula cha asubuhi ama kiamsha kinywa. Baada ya hapo mimi naeza amsha familia tuweze kukula chakula cha asubuhi pamoja. Baada ya staftahi ama chakula cha asubuhi, mimi hupenda kufanya mazoezi kidogo kidogo.

Wikedi inakuja, nifanye nini siku ya jumamosi, labda niende sokoni kununuwa mahitaji ya nyumbani, au nipumzike tu nyumbani. Nisoma kitambo. Nina kitabu kimboja sijasoma tangu iliopita. Familia wangesema twende ziara kwa bibi, hatujamwona kwa muda. Iyo ni wazo zuri, tutachukua zawadi kidogo, labda matunda au mkate, nadhani tutafurahia kumuda pamoja. Lakini naomba tupumzike pia tumekuwa na kazi nyingi na nitawaza mpango mzuri turidhike wote.

Ninahitaji kuwa natija zaidi kazini, siku hizi ninafanya kazi kwa muda mrefu lakini sifanyi mingi, labda ninajisumbuka sana, ninahitajika kuandika orodha ya mambo ya kufanya kila asubuhi, nitafanya kazi muhimu kwanza, kabla akili aijachoka, nitazima barua pepe kwa muda, siwezi kuangalia kila dakika, nitajiwekea muda kufanya kila kazi, ndakia therathini au saa moja. Kisha nitapumzika kidogo, dakika kumi, nitaondoa vitu vinavyo nisumbua mezani kwangu, usithani mtadao nitauzima kwa kazi, nadhani mikakati hii itanisaidia, nitajaribu wiki hii nione matokeo.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

Ninahisi usingizi sana. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana. Sasa hivi nimezima taa zote na kufunga mlango. Je. Nimeeka kengele ya saa nne asubuhi? Hebu niangalie. Ndiyo. Imeekwa vizuri. Nitazima simu yangu. Isileta kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kishe ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Usiku mwema.

Kazini kuna msongo sana leo. Kila mtu anatembea huku na huko, kuna tatizo la tarakimu kutoka katika mfumo wetu. Wata tunajaribu kutatua, lakini tujaelewa chanzo. Meneja wangu anauliza kila dakika tano nini kinaendelea. Najibu upole, sujui zaidi. Ninahitaji muda wa kufikiria, lakini msisitizo wanaonipa unazidi. Tachukua pumziko kidogo, nifike kisimani, ninywe maji. Labda akili itakua wazi baadaye. Niombe mwenzangu anisaidia kuangalia kazi ya watu wawili ni haraka zaidi. Natumaini kesho mambo yatakua bora. Leo ni siku ya changamoto tu.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu ya kuje ni nazitumia zote nadhani nusu tu nizifute zile sizitumii zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu nitunze. Programu ya ramani pia naitumia kila siku na nisaidia kupata njia. Programu za michezo je zinafaa labda moja ubilitu kwa brudani nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari. Kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha mbili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Siku itafanya kazi ya haraka zaidi bila kuchelewa.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

Kwa maubile mimi ni mwanamke kwa hivyo huwa simei ndevu hata igawa kwa mwanaume napeda mwanaume ambaye amenyoa devu sipendi yule ambaye ameziku amezivaa zile devu manake huwa naona zimfanye kama ambaye hajaoga vizuri ama si msafi.

Moja wapo ya vitu ambazo nazifanya ili niweze kuhakikisha nimeweka afya nzuri ni kukula chakula ambacho kina manufaa kwa afya. Jambo la pili ni kuhakikisha ya kwamba ninausingizi wa kutosha. Angalau masaa manane kwa siku. Jambo la tatu ni kuhakikisha ya kwamba nimepunguza wengi wa mawazo.

Ndiyo, napenda chakula kitamu. Huwa sipendi chakula ambacho kimepikwa bila kuzingatia jinsi ya chakula kitakavyoonja. Kwa hivyo mara kwa mara mimi hupendelea chakula ambacho kimepikwa vizuri na kwani ni kwa sababu hii mimi hupenda kupika chakula changu zo chonda cha nyumbani ili kuhakikisha kina ratha tamu.

Mwalimu ambaye namkumbuka zaidi kutoka shule ni mwalimu ambaye alikuwa anatufunza luga ya kigereza katika shule ya msingi. Mwalimu yule alikuwa mwalimu wa kiume ambaye alikuwa anaitwa bwana Kihara. Ni mwalimu ambaye niliempenda manake alikuwa na natilia maanani sana katika mafundisho yake ya lile somo.

Uzoefu ambao kazi imenifundisha zaidi ni kuwa wa kusema ukweli kila wakati. Mtu ambaye anaeza tumainiwa na kutegemewa kila saa. Jambo la pili ambalo imenifunza ni kufika mahali nahitajika kwa wakati unaofaa. Manake kuchelewa kazini huwa ni jambo moja ambalo huwa hufanya. Kazi ya hiyo siku isiweze kufanyika vile inafaa.

Mimi si mtu wa kuchelewa, mimi ni mtu wa kuwahi, manake kama kuna jambo moja ambalo nimeweza kujifundisha ambalo ni muhimu sana maishani ni kufika mahali natakikana kwa wakati unofaa. Hata kazini mimi kila siku uhakikisha nimefika kwa wakati unaofaa bila kuchelewa, manake kuna watu wengini ambao wao wananikojea ili na wao waweze kumaliza kazi yao ya siku.

Ndiyo napenda mvua manake mimi pia ni mkulima hua napenda napanda mimea shambani na wakati ambayo kuna mvua nyingi ama mvua ya kutosha mimea hua inanawiri. Wakati wa kiangazi na mvua ni kidogo ama ama mvua hainyeshi ile mimea hua inakauka na hiyo ni hasara kubawa kwa mkulima kama mimi.

Muda wangu bure nautumia kwa kutizama cinema ambazo na zina, ambazo nazipenda. Pia mimi huzitumia kutizama mchezo wa kadanda. Mimi ni mwanashabiki ambaye anashabikia timu wa uingereza ya Manchester United. So kwa wakati wangu wa bure sana sana wikendi mimi huhakikisha nimetazama michezo yote ya ile timu.

Mahali pakihisto pakihistoria ambayo nigependa kutembelea ni mji mkuu wa Roma, nchini Italia. Huwa na tazama ama kuziona zile majengo imejengwa kwa ule mji kupitia sinema na pia kusoma katika vitabu na hufanya niweze kutamani kutembelea mahali pale na ni ni jambo ambalo nigependa kulifanya maishani mwangu.

Jukumu ambalo nalipenda sana kazini ni kuongoza wengine wa timu yangu. Hili ni jambo ambalo huniridhisha moyoni. Kuelekeza na kusikia maoni ya watu ambao naongoza. Pia huwa hunipatia mawazo ama mwelekoza ya jinsi ambavyo naeza kuongoza siku za usoni nikaeza kupata cheo kikubwa.

Sifa za kiongozi ambazo ni nzuri ni jambo ya kwanza ni kiongozi ambaye anawezwa kusikiza anao waongoza na kuwatendea haki kwa kila saa, kuongoza wote kwa njia ya hekima bila kubagua yeyote ambaye anayeongoza.

Ndiyo, napenda kati ya kufanya kazi yangu, pekee yangu na wengine, napenda kufanya zote mbili, inalingana ni kazi ambayo, aina gani ya kazi ambayo naipenda naifanya ule wakati. Kuna kazi ambazo huwa rahisi ikifanywa ama ukigawana na wengine na kuna kazi ambayo hadi we mwenyewe uiweze kufanya ndio upate matokeo unayotarajia.

Idadi ya mara ambayo napiga picha inalingana na mahali ambapo nipo ama inalingana na tukio la ya siku. Wakati nimetembelea mahali mpya ama mahali ambapo tukio la ya siku nila kushehekia mimi huwa najipata nachukua ama napiga picha mara mingi. Iwapo ni siku tu ya kawaida na hakuna jambo kubwa ambalo linaendelea huwa wakati mwingine hata nisipige picha.

Ninapokuwa furaha nikiwa nyumbani, mimi huhakikisha nimepikia familia yangu, chakula kizuri, chakula ambacho, kina ladha. Huwa na furaha wakati wote naona familia na jamii yangu wamekuja pamoja kushiriki mlo sana sana wa jioni na kujuliania hali ili tukijua jinsi ya ambavyo kila mwenzetu anaendelea.

Jabo ambalo napenda kwa shirika rangu ni kwamba ya kwamba huwa linashugulikia wafanyikazi kwa njia inayofaa huwa naki inahakikisha angalau wamelipa mishahara ambayo inasta inastahili kulingana na kazi ambayo mtu anaifanya pia nai naipendelea maanake huwa wame wamepatia wafanyakazi ile bima ya afya.

Wezo ambao ningependa kuwa nao sana sana ni wezo wa wezo wa kuweza kuwaponya wagonjwa. Manake huwa sipati furaha wakati waona wote naona binadamu yoyote akiteseka na akiumwa na mahali popote. Mwilini, pia gharama ya matibabu katika nchi yetu huwa juu sana. Kwa hivyo huwacha familia nyingi zikiteseka, jinsi ya kulipia ama kugharamia matibabu.

Mazoezi ya mwili nayafanya angalau mara tatu kwa wiki, ani mazoezi ambayo nafanya ili nihakikishe ya kwamba hali yangu ya afya mwili iko sawa, na jinsi ambavyo nafanya mazoezi jambo la kwanza ni kukimbia, pili kutembea na ya tatu ni kuruka kamba.

Ndio, napenda hesabu. Hata ingawa somo la hesabu sikulipenda mwanzoni sana sana nikiwa katika shule ya msingi. Lakini kwa leo kwa maisha ya kila siku ambayo nayaishi. Naona nahitaji hesabu. Ili kufanya baadhi ya kazi ambayo naifanya na pia biashara na pia kuweza kufanya bajeti.

Jabo ambalo linanipa motisha kazini ni mshahara ambayo naipata mwisho wa mwezi pia marupurupu ambayo inalipwa katikati ya mwezi. Pia kuna ile nafasi ya kuweza kukuwa na kuongeza maarifa katika kazi ninayofanya hizi ni baadhi ambayo ambavyo ya vitu ambazo hunipatia motisha kazini.

Mazingira ya kazi abayo nayapendelea ni mazingira abayo ya kwamba kila mtu ana jumulisho kwa yale abayo inaedelea kazini. Mazingira abayo haina hakuna ubaguzi wa mtu yeyote. Na mazingira ambayo watu wako na uhuru wa kuzidua na kubuni vitu mpya pamoja na jia mpya ya kufanya mambo.

Mara ambayo nafua nguo kwa wiki inalingana na iwapo na ni watu wangapi waka kwa nyumba kwa hiyo wiki. Manake jinsi watu wanavyokuwa wengi ndo inabidi nifue mara mingi. Ikiwa watu wachache ama ni mimi pekee nguo niko kwa nyumba huwa najipata hata naeza fua mara moja kwa wiki.

Kati ya wali na ugali, mimi napenda kula ugali manake wali huwa napata ni chakula. Bacho ni rahisi, na ukikula huwa unapata njaa kwa baada ya muda mfupi. Ukilinganisha na ugali ambayo ukiila huwa inakaa kwa tumbo muda mrefu kwa hivyo unahisi kwa umeshiba kwa muda mrefu.

Tunda langubla kupeza ni tunda la parachichi, pia tunda la tikiti maji, ni baadhi ya tunda ambalo nalipendeza, nalipenda kuila. Tikiti maji nalipenda kwa sababu imejaa, ikona maji mingi, kwa hivyo inafanya mwili uweze kukata kiu.

Jinsi ambavyo nasaidia jamii yangu ya kwanza ni kutembelea wazee na mayatima, watoto mayatima, ambapo mimi huwapelekea chakula, cha kukula, pamoja na mavazi. Jambo lingine ni kuwasaidia kazi ya nyumbani kama vile kuosha vyombo, kufua na hata kuchota maji na kubeba kutoka kisimani hadi njubani.

Ndio, napenda kukimbia. Kukimbia ni moja wapo, ya jia ambazo mimi hutumia kufanyia mazoezi. Hua nahakikisha na natembea angalau mara tatu kwa wiki. Saa zingine, mimi hushiriki katika kukimbia bio za masafa marefu kama kilomita elfu, samani kilomita arubaini na mbili hivi.

Data yangu huwa naihifadhi kwa tarakirishi yangu na pia kuna data ambayo huwa nahifadhi kwa simu yangu nimeweza kununua mahali pa kuhifadhi data yangu ambayo huwa nalipia kila mwezi shiringi mia mbili hamsini.

Jambo jipya ambalo ningependa kujifunza ni jinsi ya kuliendesha baiskeli. Sijaiweza kujua hata ingawa hili ni jambo ambalo nimelitamani sana kutoka utotoni mwangu. Nilipokuwa nakuwa kupata baiskeli ilikuwa jambo ngumu sana kwa hivyo si kuweza kupata ile nafasi ya kujifunza kuliendesha.

Kati ya baridi na joto, mimi hupendelea joto, sana sana baridi huwa inaniadhiri pakubwa kama vile huu uniletea homa, baadhi ya mgonjwa mengine joto, ni joto huwa nalipendelea sana sana wakati wa kulala, ndiyo niweze kupata usingizi mzuri na niweze kupumzika.

Jinsi ambavyo ninashughulikia wateja ni jambo la kwanza kuwakaribisha. Mahali ambapo ni pa biashara. Jambo la pili ni kuwaeza kuelezea baadhi ya vitu ambazo naziuza. Jambo la tatu ni kuuliza ama kutaka kujua mteja angetaka kununua kitu gani. Na anapoelezea na mwelezea kama ni kwa na kile kitu ambacho anataka kununua ama mahali ambacho ambao anaweza kipata.

Mkate ambao naupenda ni mkate wa ngano, wa unga ya ngano sana sana mkate ambapo tumeweza kupika mimi mwenyewe ya nyumbani. Wakati mwingine, wakati nikona muda ambao sina jambo la kufanya, mi hupenda kupika mkate ili tuweze kuula mimi pamoja na familia yangu.

Mara nyingi programu zile ambazo nazitumia na ziko kwa simu yagu ni programu za michezo. Hizi ni programu ambazo mimi hutumia ili niweze kufuatilia michezo balibari ambayo naipenda kama vile riadha. Pia kadada ni baathi ya michezo ambayo napenda na mimi ufuatilia katika programu ambazo nikonazo kwa simu yangu.

Wakati wa mapamziko katika kazini, jambo ambalo mi hupeda kulifanya ni kupiga gumzo na baadhi ya watu ambao nafanya nao kazi. Pia ninao marafiki wangu wegine ambayo tulikutana kazini na tukaeza kuwa na ule urafiki. Kwa hivyo wakati wa mapamuziko, mimi huweza kuwatembelea na kuwasalimia na kuwa julia hali.

Baadhi ya mahali ambapo mimi hupata habari ni kwanza ni katika vyombo vya habari wakati niko na ule wakati wakutazama. Mahali kuingine ni katika mitandao ya jamii lakini sanasana mimi hupenda kupata habari kwa mitandao ya jamii manake huwa nazipata pindi tu zinapochipuka.

Mchezo ambao nigependa kujaribu ni mchezo wakandanda ya wanawake. Hili nimeutazama mchezo wakandanda ya wanaume kwa muda mrefu mpaka nikanipatia ile hamu ya kupenda ya kutaka kucheza ule mchezo. Lakini kwa sababu mimi ni mwanamke ningependa kucheza kandanda ya wanawake.

Napenda kupanda mboga shambani, leo nitapalilia bustani yangu, nyanya zinaonekana zinakuwa vizuri, tangawizi na vitunguu pia zinaendelea sawa, kazi hii inanipa amani ya moyo. Ninapokuwa shambani, ninasahau masubuhu ya kila siku, ninafurahia kuona mimea ikikua, ni kama kulea watoto, lazima ninyunyuzie maji leo, jua limekua kali, nitavuna nyanya wiki ijayo, zimeiva, naomba nipande pia maua mengini, ili bustani iwe zuri zaidi, shughuli hii ni burudani yangu bora.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

Naitaji kupumzika kidogo, piki hii imekuwa gumu sana, nitakaa inje kwenye baraza, nichukue hewa safi, anga ni zuri leo, hakuna mawigu, nitakujua mikono na miguu mwili inauma kidogo, labda nitanywa chai ya moto kupunguza msongo wa mawazo, nitazima simu yangu kwa muda siwezi skia kelele za barua pepe wakati wa kupumzika ni muhimu kama wakati wa kufanya kazi, naomba niwe kimya tu. Nisikize sauti za asili. Ndege wanaimba, upepo unavuma taratibu. Hii dio amani ya kweli.